Ndiyo, nimewai kushiriki katika kazi za kujitolea kwenye shugli za kijamii kama kusaidia katika usafi wa mazingira, kuchangia katika miradi ya vijana na kutoa msaada wa kielimu kwa watoto wanaohitaji msaada zaidi. Kazi hizi hunipafuraha kubwa kwa sababu zinaniruhusu kuchangia maendeleo ya jamii, kujifunza kushirikiana na watu warika na tamaduni tofauti na kujenga moyo wa kusaidiana na uwajibikaji kwa ustawi wa wote.